Hali gani ya hewa unayoipenda? Hali ya hewa ambayo naipenda ni wakati wa mvua kwa sababu mvua yanatuletea manufaa mengi sana ukilinganisha ya kwamba yanawezesha mimea kukuwa na pia tunapata lishe bora na chakula kwa wingi na licha ya hayo inafanya kwamba mwili hauna joto mwingi na basi unafurahia mazingira wakati mvua inaponyesha.

Je, unapenda kuenda pwani? Ndiyo, napenda kuenda pwani. Kwani pwani, kuna bahari ambayo inapendwa sana na watu wengi, ambapo ni watu wanakwenda kuogelea na kujivinjari, na kuna sehemu nyingi sana za starehe ambazo watu wanazipenda. Na licha ya hayo, vyakula vyao ni vitamu kama vile biryani, pilau na vyakula vingi vingenevyo. Ndio maana, napenda kuenda pwani.